Nchi ambayo ningependa kutembea ni Japani, naitamani kwa sababu ina mchanganyiko wa utamaduni wa kazi na teknolojia ya kisasa. Ninavutiwa na nidhamu ya watu wake na maisha ya mjini yenye kasi. Ninakumbuka hadithi na picha za mandhari ya milima ya Fuji, bustani za zen na miji yenye taa nyingi kama Tokyo. Pia ninakumbuka vya kula vya kipekee kama sushi na ramen ningependa kuona macho juu ya mlima wa Fuji. Kutembea kwenye bustani ya Kyoto na kushuhudia sherehe za kitamaduni. Pia ningependa kuonja chakula ya asili na kutembelea maduka za kiteknolojia ya kisasa. Nikifikiria safari hiyo na hisi msisimko na furaha kubwa nina kama ndoto ya kugusa ulimwengu tofauti, kujifunza zaidi na kupata kumbukumbu zisizo sahaulika.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu ni rahisi na haraka, mtandao hunipa taarifa za papo kwa papo kutoka sehemu mbalimbali duniani na ninawezo kuchaguwa mada zinazovutia zaidi lakini pia gazete lina mvuto wake harufu ya karatasi na utulivu wa kusoma bila usumbufu wa simu au mtandao kwa sababu yote vina nafasi yake. Mtandao kwa kasi inayo pewa mpana gazeti kwa utulivu na kina.